Kwa kusema kweli, swali hili ni nzuri na wacha nichangie mada hiyo. Kwa mambo ya kuamka mapema au usiku, naeza seme mi ni mtu wa pande zote mbili. Lakini nikilinganisha kama wakati ambapo nilikuwa shule, shule ya upili, wakati nilikuwa shule upili, nilikuwa na shida hiyo. Sikuwa napenda kuamka asubuhi hiyo inaitwa morning preps, sikuwa napenda. Usingizi nilikuwa naafadhalisha heri niongeze muda wa kusoma usiku Kwa sababu kwa kawaida ilikuwa kati ya Ilikuwa inaisha saa tatu na nusu Wafaa kuenda kulala saa tatu na nusu Asubuhi uamke saa kumi na nusu hiyo ya kuamka saa kumi na nusu, ilikuwa inanisumbua.mimi nilikuwa napenda niongeze muda wa kusoma usiku hata kama ni hadi saa tano halafu asubuhi nilale niachiliwe niamke saa moja.Wakati wa kuja kunywa chai Lakini ama sheria ya shule ni sheria ya shule. Kwa hivyo tulikuwa tunaamka kila siku saa kumi na nusu na ilikuwa na ugumu kwangu kwa sababu Nilikuwa najipata nikiamka asubui nafika darasa hakuna kitu ambacho nakifanya akili yangu iko imesimama Najipata nikizubaa, sisomi, waelewa? Lakini kwa sasa nikama na inategemea na siku.inaeza fika siku fulani, inafika jioni nimechoka kwa kazi. Kwa hivyo nakuja tu kama nimeoga na kula na kulala.Wakati mwngine, nikilala kuamka asubuhi kama sasa najipata nimechangamka naweza fanya vitu ambavyo nataka kuvifanya asubuhi wakati akili bado iko timamu na iko freshi sio kama wakati ya kawaida. Wakati mwingine, shida kuu inakuwa kwamba asubuhi ni gumu. Najipata usingizi ni mtamu ama nimelala kama nimechelewa Nimekuja kwa nyumba baada ya kazi, Nimepika, nimekula, nimeoga Nilijipata nikiangalia mpira hadi usiku wa manane. Inafika saa saba ndo wakati ambapo nataka kulala ama na saa nane hapo.Kwa hivyo inabidi nilale Siwezi fanya kitu kingine. Nikishalala ni ngumu kumka mapema. Nitaamka kama nimechelewa. Hueza amka yaani nimechelewa sana Naeza amka hata kitu saa tatu, saa nne. Inatagemea na wakati kama kuna kitu ambacho nakifanya asubuhi ndio nisichelewe. Waelewa? Kitu kingine ambacho ningependa kusema kuamka sio mapenzi yetu siku hizi Sio chaguo, si kitu ambacho unaeza kichagua Ati wacha nitaamka saa fulani, sitaamka saa fulani siku hizi ni maishe inashurutisha watu. Hata mimi, ni mmoja hao watu ambao wanashurutishwa na maisha. Inabidi uamke upende usipende ili utafute shilingi. Usipoamka utabidi ukule njaa Utabidi ulale njaa. Mwanaume lazima uamke na utafute hii maisha ni ya kutafuta sababu hivo ndivo tulivyozaliwa Hivyo ndivo ambavyo tumelelewa. Na hivyo ambavyo tume tutazoea na tutawafunza watoto wetu pia. Itabidi tu ukuwe na bidii kww sababu tulifunzwa kuwa wale ambao wanalala sana ni watu ambao hawana bidii watu ambao wako lazy in short. Kwa hivyo hiyo ndiyo kitu ambacho ningependa kusema kitu kingine pia ni kwamba sijajua vile ambavyo mimi nitakuwa nikishughuli nikishughulikia mambu ya kumka wakati ambapo nitakuwa nimepata mke kwa sababu sitaki mtu ambaye ako lazy.nataka mtu ambaye ako mchangamfu kidogo najua kila mtu akona ile kiwango cha kuwa mchangamfu wakati wengine ni wachangamfu kidogo wengine wamechangamka sana lakini nisimpate mtu ambaye ako lazy kabisa kwa sababu hiyo kinaharibu vitu mingi sana na sio mzuri kusema ukweli sio mzuri watu wanafaa kuwa wachangamfu ili tuweze kuona bidii katika maisha na tuweze kufanya kazi kwa kwa uchangamfu ili tusaidiane kimaisha sababu tukiwa lazy wote hakuna vile tutafaidika na hii maisha na hii maisha inataka watu walio na bidii na watu walio na bidii huamka mapema, hujipanga mapema usiku napumzika kama umechoka Ndiyo.

Asante sana kwa swali hilo. Unauliza kama, kuhusu mchezo ambao napenda kucheza. Michezo ni ya aina nyingi. Michezo ni ina nyingi. Na, nimecheza michezo nyingi. Kuna mchezo wa darts, nimecheza pool, nimecheza wa mpira wa vika, mpira wa vikapu ama waitwaje, basketball, nimecheza rugby, nimecheza wakandada. Kwa hii yote, ningesema ile ambayo imenifurahisha kwa hizi zote, ni mpira wa raga, mchezo wa raga, inaitwa rugby. Sio ile ya Amerikani, American Football, mimi naongelea mchezo wa raga. Huo ndio mchezo ambao unanifurahisha kwa wote, ndio mchezo ambao niliucheza kwa muda mrefu, kuanzia niwe shule ya msingi, shule ya upili, hadi shule, chuo kikuu, wakati nilikuwa nasomea masomo yangu ya software engineering. Niliwacha katika mwaka wa tatu, ili kutia maanani zaidi na masomo kwa sababu ulikuwa umeanza kuwa mgumu, na singeweza kushughulikia yote mawili, kwa sababu mambo ya raga, tulikuwa tunazunguka sana na singeweza ku kushughulikia, wakati nilikopokuwa katika mwaka wangu wa nne. Mchezo raga ni mchezo mtamu sana, ule raga wa watu saba kila upande. Unajua raga kuna watu kumi kila upande, kuna watu kumi na tano kila upande, siku hizi nimeona hata kuna watu kumi na tisa, na hata kuna watu kumi. Mimi napenda ile ya watu saba kwa sababu watu ni wachache kwa uwanja, na uko na hiyo nafasi ya kukimbia, kwa sababu mimi, wakati huo nilikuwa na, nilikuwa mwepesi mno na nilikuwa na uwezo wa kukimbia mbali, na haraka. Nikipatiwa mpira na kukimbia tu na kuwachenga kuwa, tunaita kwa English kudodge, I was dodging a few, kwa hivyo sasa haikuwa, sikuwa na tatizo kubwa Sikuwa na tatizo kubwa kwa mpira huo, naulikuwa unanifurahisha sana. Tumeenda katika vitengo vingi, nilikuwa katika shule ya Baringo. Tulifika eneo la regionals, tulifika regionals na ukiangalia mchezo wa, mchezo wa nini na wakati nilipoenda simoto tulifika nationals na simoto high school, na pia momingi, na pia nikijaribu kufikiria pia, tuli nikiwa katika shule, chuo kikuu murang'a tulienda mbali. Tumecheza na mashule nyingi, tumecheza na Strathmore, tumecheza University of Nairobi, chuo kukuu cha Nairobi Tumecheza na mashule za huko upande wa kati nchi, Kirinyaga, Karatina, Dedan, Kimathi, hizo shule zote hadi Laikipia, hiyo sehemu ya Nakuru kuenda katika maeneo ya magharibi, kule Kakamega, kuna ingine inaitwa Kibabii, shule nyingi tumecheza nazo. Raga ni mchezo mzuri na mchezo mtamu, una unaleta mashabiki wengi pamoja, na, mashabiki ni kwa upande wote, sio kama soka unapata la wanaume ndiyo wengi kushinda wanawake, mchezo wa raga unapata, wanawake pia wanakuja kuuona mchezo huo mchezo mtamu, sijaelewa kwa nini, waschana huwapati sana, katika michezo hii ya raga, lakini wanaume ni wengi, wanaume ni wengi sana mchezo mwingine ambao nimependa kucheza na mchezo wa badminton, lakini mchezo huu sijaucheza ule wa ku kama professional, nimecheza ile ya kujibamba tu na kupoteza muda. Ni mchezo mzuri pia. Ni mchezo mzuri. Nimejaribu pia tennis lakini sio sana. Lakini yenye nimejaribu sana ni table tennis, Mchezo huo ni mtamu kwa sababu mko tu hapo wawili, mnashindana. Mchizo mzuri sana. Kwa hivyo, nikilinganisha hiyo michezo yote. Mchezo wa raga ndio tutasema mchezo, ambao nina nimeupenda sana kuliko wote. Na ni mchezo mzuri, ambao mchezo ambao kupata ajali ni ngumu, lakini ikipatikana ni ile ajali mbaya. Ni kama mchezo wa kawaida tu Si kama kandanda watu hupata ajali au mchezo wa hockey watu hupata ajali sana sana, lakini hii ya raga ni ngumu upate ajali, watu wengi hu watu wengi actually ambao wamepata ajali, ni wale ambao wamepata jeraha, ni wale ambao wamepata jeraha wakati wa mazoezi, sio wakati wa mchezo wenyewe. Sababu wakati wa mchezo unakuja kucheza na watu ambao pia wa Sio makurutu, ukicheza na kurutu utapata majeraha, lakini ukicheza na watu ambao wanajua kucheza ni ngumu upate jeraha ni mpira unakaa physical sana, lakini hakuna majeraha, waelewa, na mso mchezo wa raga ni mchezo ambao naupendelea kwa wote.